Unapendelea baridi au joto? Naweza sema mimi hupenda joto. Kilinganisha baridi na joto. Sana sana napenda joto kwa sababu kutokana na joto. Huwezi kuwa mgonjwa, huwezi pata maajali. Naam, naweza sema joto ni nzuri kuliko baridi. Ila kukikuwa na baridi unalazimisha kuvaa mavazi ya hapa na pale, wastahili kufanya vitu unapofanya, wastahili kujikinga katika vitu vingi, wastahili kula na kunywa chakula hasa. Naam na baridi huleta sana magonjwa na ajali nyingi sana hufanyika.